Kinacho nifanya ni furahi zaidi ni wakati ambapo na amka. Kila kitu nacho kifanya kiko katika usahihi. Watu wakaribu nami wako sahihi. Kila kitu kikosawa. Sina mambo mingi. Nimetulia alafu. Maisha yangu yaenda tu vile ninavyo omba menyezi mungu anibariki. Hapo ndipo furaha yangu huja sana. Na wakati ambapo nimeyatimiza maneno ya ndoto zangu.

Tabia, tabia ni nyingi zinazonichukiza zaidi. Lakini mojawapo ya hizo tabia ni roho chafu. Mtu ambaye ana rohochafu. Ambaye, hataki kuona mwenzake amefurahia. Hataki kumwona mwenzake amefanikiwa. Yeye, anataka tu kujiona yeye akiwa katika sehemu ya raha. Anapomwona mwenzake. Anamwonea wivu. Mpaka anaeza akamuua kwa sababu hiyo. Inanichukiza sana kuona mtu hafurahii mwenzake kufanikiwa hainifurahishi sana. Inanichukiza zaidi.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia nyingi na raisi zaidi. Tunapenda kuzungumza na kucheka pamoja. Wakati mwingine tunakula chakula kwa pamoja. Tukiongea mambo ambayo yanahusika na familia. Pia tunatazama vipindi au filamu pamoja. Hii hunifanya nijisikia karibu na kudhaminiwa na familia yangu. Napenda sana nyakati hizi.

Mimi hupanga muda wangu kwa ufasaha. Napanga muda wangu kwa makini sana kazi. Naanza kwa kuandika kazi zote zinazohitajika kufanya siku hiyo. Nafanya kazi muhimu na ya haraka kwanza. Ninaweka muda maalum wa kila kazi. Pia nakagua kazi zote kila siku na kurekebisha mipango ikiwa ni lazima kumaliza kazi hiyo kwa ufasaha.

Napenda kufanya mambo rahisi na familia yangu. Tunapenda kuzungumza, tunacheza, na tunacheka pamoja kama familia. Tunakula chakula pamoja. Wakati mwingine tunaenda kutazama filamu au vipindi nje pamoja na familia yangu. Hii hunifanya nijisikie karibu na familia yangu sana. Na hii hufanya pendo letu kama familia kuwa pamoja, niwe kwa ufasaha.

Ninapofuraha kuwa nyumbani mimi napenda kupumzika na kusoma vitabu vya kiswahili au kusikiliza muziki. Natumia muda na familia au marafiki zangu wa karibu. Napenda kutazama filamu na vipindi. Wakati mwingine nacheza michezo au kufanya shughuli za kujifurahisha hiyo hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha sana nyumbani.

Ndio, nimewai kufuga mnyama. Nilifuga mnyama kama kuku na ng'ombe. Ilikuwa kazi ya kujifunza na pia kujitegemea. Nilifurai kushughulikia wanyama hao na kuwaona wakikua vizuri. Kuku ni mnyama mzuri sana. Hutupea mayai, nilipata mayai mengi sana ilipotoka kuku huyo, pia ngo'mbe, myama wa ajabu.

Ndiyo, nayapenda sana maua. Yanapendeza na yana harufu nzuri. Maua ni mojawapo ya mbinu za kuonyesha upendo kwa ulimwengu. Hunifanya, najisikia furaha na utulivu. Nayapenda sana maua, na napenda kuyaona yakichanua.

Napendelea kusoma na kuandika. Zote kusoma kuna nifundisha mambo mapya na kunipanua maharifa yangu. Kuandika kuna nisaidia kuelewa mawazo yangu vizuri. Pia kuandika kuna nifanya nikumbuke mambo vizuri zaidi. Kuandika pia kuna nionyesha ubunifu wangu kutokana na maarifa ambao ninayo. Kwenye akili.